Ae salamu za shikamoo marahaba huwa zinatumika lakini sana sana si eneo la kwetu sana sana huwa zinatumika na waswahili ama wazee ndio wanapenda kusalimiana hivo pia katika shule unajua shule lazima wasome kiswahili mufti wakisoma ama wakiambiwa na mwalimu wao wanasalimia shikamoo na ndio wanajibu marahaba Sampai.

Chakula kilichobaki huwa nakitumia ama nakieka katika fridge na nitakichemsha baada ye ama nitatumia mbinu ingine kupika vizuri kinakua kitamu lakini kama kimekua watu wamekulakula juu na vijiko huwa nawekea kuku na bata pia na bata mzinga wanaikula hiyo chakula pia.

Viungo vya chakula fulani nitasema kama chakula wa samaki wa nazi, natumia kama kitunguu, kitunguu naweza tumia vitunguu mbili. Alafu naweka nyanya kama nne, alafu kuna pia samaki na pia kuna ile mafuta ama ufuto, na pia kuna nazi, yenye unaweka ndani, unakaranga vizuri, unaweka nazi, unatulia na unapika sima yako kando. Pia kwa hivyo unahitaji unga ya ugali na maji yenye imechemka pia.